Mama aliporudi kutoka kazini mwake, alipata watoto wake wamefanya kazi wamefagia, wamepea ng'ombe chakula, wameosha vyombo wameosha sare shao za shule, kisha wakapika chakula ja jioni.

Wanafunzi na walimu walisafiri kwenda Nairobi, kutembelea mbuga ya wanyama wa porini, kujua mambo ya kuogelea, kusoma vizuri, kujua aina za vitabu vizuri vya kusoma wakati au msimu wa likizo.